Uwa na jenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kusaidiana kwa kazi mnapo saidiana kwa kazi mnawezanga kuwelewana na kukua kitu kimoja napenda sana kusaidiana nao kwa sababu tunaposaidiana kazi inakuanga mzuri na kazi hufanyika bora napenda sana wafanyakazi wenzangu.

Shuguli yangu ya kupendeza ni shuguli ya kufanya biashara mimi shuguli yote bora i na niletea pesa ni shuguli ya kupendeza napenda sana shu shuguli za kupendeza hii ni shuguli ambayo ina nisaidianga na uwa ina nifraisha sana shuguli ambayo nikii fanya nitafraia na nitasikia na natatulia mwili wangu utapumzika.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu simu ni mojawapo ya vifaa muhimu ya kuzungumza na wengine nikiwa na simu inaweza kufanya vitu mingi naweza pia nunua chakula nikitumia simu yangu. Kwaivo bila simu siwezi fanya mambo mingi na vitu mingi zinahitaji simu ili kukamilika.

Katika kazi yangu nina malengo mbali mbali ambazo ningeweza kutaka kufika hizi malengo ningeweza kutaka kufika hata kabla ya mwaka kufika quarter. Hei kabla ya mwaka kufika wa iwa hiyo malengo yangu ningeweza kuyahitimisha kwa sababu ni malengo wataweweza kubadilisha maisha yangu kwa njia nzuri. Natumai kila kitu kita kwenda vizuri kwa hivyo.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni sera kama vile sera ya pesa. Sera ya pesa ni yambayo inashugulikia pesa zinazo ingia ama zinazo toka kwa kampuni. Sera hii ndio hii ndio inafanya izo sera zingine ziweze kufanya kazi. Hizo sera zingine za kampuni bila pesa haziwezi andelea ama haziwezi fanya kazi.

Faragha yangu mtandaoni na ilinda kwa njia mbali mbali. Njia moja wapo ambayo nalinda faragha zangu mtaani ni kama vile kuelimisha na kusaidia marafiki zangu. Pia huwa najilinda kukosa kukosana na watu wengi mtandaoni.